Mimi napenda kulima bustani kwa sababu unipafuraha na utulivu kuona mimea ikimea na kustawi. Kuna nifanya nijisikie mwenye matumaini. Na kuna nikaribisha zaidi na mazingira kila wakati.

Mimi napenda kukwea milima kwa sababu huninufaisha kiafya na hunipa nguvu ya mwili na akili. Pia hunisaidia kupumzika, kujivunza kuvumilia changamoto za maisha, na kufrahia mandhari nzuri ya asili.

Mimi sipendi kupiga picha zangu na familia ila napenda kupiga picha za mandhari ya mazingira yanayonizingira. Napenda kutumia muda ambao ninao kuzungumza na kucheka kushirikiana na familia yangu katika shuguli mbali mbali. Nafurahia kumbukumbu za moyoni kuliko zile za picha.

Mimi hutumia simu yangu kuwasiliana na marafiki na familia. Naitumia pia kufuatili habari na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Pia mimi huitumia kupanga shuguli zangu za kila siku na kujiburudisha kidogo inapo bidi.

Lugha mpya ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kiganda kwa sababu inanivutia kwa sauti yake nzuri na umuhimu wake katika utamaduni wa Uganda. Kujifunza lugha hiyo kunanisaidia kupanua maarifa yangu na kuwasiliana vizuri zaidi na watu wa jamii hiyo.

Mfanyibiashara bora ninaye muenzi anaitwa bwere. Namuenzi kwa sababu ya bidii yake yeye ni muaminifu na mwenye hekima katika kuendeleza biashara. Mambo ambayo nimejifunza huwa muhimu kwa kufanya kazi, kwa juhudi na kuwa muadilifu.

Jinzi ninavyo shugulikia kazi za dharula ni kwa kutulia kwanza, kupanga vipaumbele na kuchukua hatua ya haraka kulingana na umuhimu wa kazi husika, pia huomba msaada pale inapobidi ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ufanisi.

Majira ninayopenda ni majira ya mvua kwa sababu huleta baridi, huleta pia uhai wa mimea na maandhari ya kijani inayofurahisha macho. Wakati wa mvua napenda kuona mazingira yakibadilika na mazao yakistawi.

Jinsi mimi huanza mradi mpya wa kazi ni kwa kupanga malengo yangu waziwazi, kufanya utafiti wa awali, kuandaa ratiba ya utekelezaaji, pia kushirikisha wenzangu ili kupata mawazo tofauti na kuhakikisha mradi unaanza kwa msingi imara.

Kuongezea uzalishaji wangu, mimi huweka malengo wazi, hupanga kazi zangu mapema na hutumia rasilimali kwa ufanisi. Pia hujifuza mbinu mpya ya kushirikiana na wenzangu ili kuboresha matokeo ya kazi kila wakati.

Jinzi ninavyo hisi kuhusu wasilisho ni kwamba hunijaza kujiamini na furaha pale na pokuwa nikiwa tayari na kuelezea mawazo yangu kwa uazi. Wakati mwingine hunisababishia hisia za msisimko na motisha kwa kufanya kazi zuri zaidi.

Mimi napenda kusikiliza radio kwa sababu hunifahamisha habari za ndani na za kimataifa. Radio hunipa burudani kupitia muziki na kunisaidia kujifunza mambo mapya. Pia radio hunifanya nisikie kama niko sehemu ya jamii ya dunia.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya uhabeshi kwa sababu inavutia kwa historia yake ya kale, milima yake yenye mandhari nzuri na tamaduni zake za kipekee. Ningependa pia kugundua vyakula vyao, mziki na maisha ya kila siku ya watu ya uhabeshi.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kufanya kazi kwa timu. Umekuwa muhimu kwa sababau nimetambua jinsi ya kushirikiana na wengine kusikiliza mawazo yao na kushirikisha kazi yangu ili kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Mimi napenda kusikiliza muziki wa jadi ingawa sio kila wakati. Napenda midundo yake ya asili na maneno yenye maana kwani hunipa utulivu, ufanya nifurahie tamaduni zetu na kunikumbusha nyakati nzuri za familia na jamii.

Mwandishi wa vitabu nninaempenda ni marehemu Shahaban bin Robert namuenzi kwa sababu alitumia maneno ya ustadi kuandika kwa ufasaha na kuwasilisha hadidhi zinazofundisha maadili, tamaduni na historia za kiswahili.

Timu ninayoifuatilia sana ni timu ya Barcelona. Napenda timu hii kwa sababu ina wachezaji hodari wa mpira wa miguu, mpira wao unachezwa kwa mtindo mzuri. Na kila mechi huleta msisimiko mkubwa kwa mashabiki wake.

Mazingira ni nayopendelea, ni yale yenye utulivu, yenye mimea ya kijani na hewasafi. Napenda kuwa mahali, ambapo naweza kupumzika, kufikiria mambo kwa utulivu na kufurahia manthari ya asili.

Mimi hutumia video kwa mawasiliano kuzungumza na marafiki na familia. Na hitumia pia kushiriki mawazo na kushuhudia matukio muhimu kwa wakati halisi. Pia video unisaidia kuelezea hisi ya zangu vizuri kuliko maneno ya peke.

Mimi sipendi kupika, lakini nikiwa pekee yangu bila mpishi hubidi nipike ili niwe na chakula. Ingawa si jambo rahisi kwangu mara nyingi hujifunza mbinu mpya na kufurahia matokeo ya kazi yangu.

Asubuhi ya leo, niliamka mapema, nikaandaa kahawa na kufanya mazoezi kidogo ili kuanza siku yangu kwa nguvu na furaha. Baada ya hapo, nilipanga kazi yangu ya mchana na kujiandaa kwa shughuli zote.

Mimi ningependa kunywa maziwa kwa sababu nienyelishe na husaidia mwili wangu kukua na nguvu. Pia maziwa hunipafia njema na kunifanya nijisikie vizuri kila siku. Lakini kila nikinywa kiasi kidogo maziwa huniathiri tumbo.

Mimi napendelea baridi na siyo joto. Kwa sababu baridi hunifanya nijisikie vizuri. Nipumzike na kufanya kazi kwa urahisi. Joto mara nyingi hunichosha. Na kujifanya nisikie mwenye uchovu kupindukia kila wakati jambu ambalo singependa kulihisi maishani mwangu.

Mimi napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya hunifanya nijue mambo mapya na kuboresha maisha yangu. Pia ninafurahia kugunduaa vifaa vipya programu mpya na mbinu mpya zinazorahisisha kazi na mawasiliano.

Mimi nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa. Na kila safari ime nifundisha mambo mapya. Napenda kuona mandhari ya dunia kutoka juu. Napenda kuhisi msisimko wa ndege ikipaa na kushuka. Napenda pia kugundua sehem mpya duniani.

Kila mtu anashuguli yake ya kupendeza. Shuguli yangu ya kupendeza inahusu kusoma vitabu na kucheza michezo ya nje. Napenda kufanya hivyo kwa sababu kuna nipa fraha, kuna niruhusu kupumzika na kunasaidia kuondoa msongo wa mawazo.

Mimi napenda kuendesha baisikeli kama sehemi ya kufanya mazoezi. Kwa sababu uendeshaji wa baisikeli huniboresha afya yangu. Hunipa nguvu za mwili na pia hunifurahisha. Pia napenda kutumia muda huu kuona mandhari ya mazingira yanayopitia.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi unahusu kuamka mapema kuandaa sehemu yangu ya kazi au masomo, kunywa maji au kahawa na kufanya mazoezi madogo madogo. Hii inanisaidia kuanza siku yangu kwa nguvu, utulivu na mpangilio mzuri.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua, kwa sababu hunipa furaha kuona mazingira yakiwa na kijani, mazao yakikua na hewa ikiwa safi. Napenda pia kucheza au kutembea chini ya mvua na kufurahia baridi ya asili.

Mimi huwa nafua nguo maramoja kwa wiki. Hii ni kuhakikisha nguo zangu zinabaki safi na nadhifu. Napenda kupanga kazi hii kwa mapema sana ili iwe rahisi na isibidi kunisumbua siku nyingine.

Mimi kila wakati, napenda kunyoa ndevu. Ili nijisikie msafi, ili nionekane pia mimi ni nadhifu. Kunyoa ndevu, kunanisaidia kuwa na mwonekano mzuri. Pia kunanifanya nijisikie mwenye kujiamini.

Mandhari nzuri ambayo ni mewahi kuona ni bahari ya Arabia kutoka kwenye gorofa la Butch Khalifa. Mandhari hiyo ilikuwa ya kushangaza, ikionyesha rangi za maji, jua likichomoza na mijii ya mbali chini yangu. Jambo lililo nifanya ni hisi mshangao na furaha.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Utunzaji wa usafi na mandhari yenye muanga wa kutosha. Hii inafanya kazi kuwa rahisi, yenye furaha na kila mmoja anajisikia vizuri akiwa kazini.

Mimi hununua vitu mtandaoni kutumia simu. Haswa kupitia mfumo wa Mpesa. Hii inanifanya niwe na urahisi wakufanya manunuzi popote na wakati wowote. Bila kusogea kwenda dukani.

Mimi sipendi kucheza mchezo ya video kwa sababu sina uzoefu na tajiriba ya kuicheza michezo hiyo vizuri. Pia kucheza mchezo hiyo hunisumbua. Na wakati haiendi kama inavyo tarajiwa mimi hujisikia mwenye hofu.